Mimi hujihusisha katika michezo ama mazoezi kathalika kila siku Si mara ya kwanza ama kitu cha kwanza ambacho mimi hukifanya pindi ambacho Pindi ambapo ni napo amka Jambola kwanza ni kufanya zoezi ya kufungua misuli na hilo nafanya kwa kukimbia asubui Ili kukimbia kama kwa kilomita kama tatu hivi na ili nirudi na ili muli wangu ukue umeweza kuingia katika system Mara ngapi ambazo ninafanya zoezi kwa wiki Mimi hufanya zoezi kwa wiki kama maranne hivi Kwa maana mimi ni mchezaji wa mpira wa kandanda Kwa hivo ni mtu nambaye nafawa kuwa nafanya mazoezi kila saa ili mwili wangu ukae katika ki wango ambacho kinakaa na ninapenda kufanya mazoezi yangu asubui na mapema ni nap amka Kwa maana asubui na mapema kuna utulivu, kuna amani, kuna mambo mengi ambayo mtu anaweza jisaidia katika wakati huo na asubui mwili unakua umetulia na ukotayari kuanza siku Kwa hivyo ukifanya zoezi asubui na mapema basi mwili unakua ukotayari kuanza siku na baada ya mazoezi kuna uchovu mwingi sana. Kwa maana mtu anakua ametumia misuli yake kufanya kazi. Lakini baada ya mazoezi mtu akisha oga anatulia na unaanza siku yako vyema. Kwa hivyo ni baada ya mazoezi kuna uchovu mwingi ilhali pindi tu mtu anapo oga Basi siku yako inaanza salama na siku yako inakuwa nzuri na unakuwa na siku ya kufana ambayo umefanya mazoezi na mwili wako uko katika hali ambayo inafaa kila wakati na kila siku.

Ninapokuwa na furaha nyumbani. Jambo ambalo mimi hulifanya kwa maramingi sana ni kusikiza muziki. Basi, ninafungulia redio yangu na ninaifungulia kompyuta yangu na ninaweza kueka unyimbo kwa sauti ya juu kabisa ili niweze kufurahia kabisa. Pindi ninapoweka wimbo huo ninaweza kusakata wimbo ule na kuwimba pia ilikuweza kusaidia mwili wangu kusikia vyema na ninapo furahia pia na wahusisha marafiki zangu wakaribu ili tuweze kusherehekea pamoja nao ili tuweze kufurahia pamoja nao na ili tuweze kufanya mambo kadhalika na mambo kama vile michezo, kama kuburudika pamoja, ili tuweze kuwa na furaha. Kwani furaha ni kitu cha ajabu sana na ni kitu ambacho ni muhimu sana na ni kitu ambacho ni kizuri sana katika maisha ya binadamu. Kwani tunapofurahi, tunapofurahia, tunawandoa huzuni katika maisha yetu, tunawandoa huzuni katika fikra zetu na tunafikiria kuhusu furaha ilioje, furaha tele, furaha kemkem, furaha ambayo inafurahisha. Kwa hivyo, ninapo furahia nyumbani mimi hupenda kuwaita marafiki zangu, tunaketi pamoja, tunaburudika pamoja, tunaimba pamoja, tunakunywa pamoja, tunakula pia kwa pamoja, ili tuweze kuendelesha maisha yetu ya kila siku pamoja. Basi, tunapo furahia pia, tunaweza kukana watu ambao ni marafiki zetu, na tunaweza kufurahia tunapo keti na wawo.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda pale bahari ni mji wa Mombasa ili kuweza kubarizi pale kando ya bahari. Basi, ninapokumbuka mahali pale, ninaona utulivu, ninaona heshima, ninaona akili ikiwa imetulia utulivu wa mawazo na pale ni mahali ambapo mtu anapoenda, anayenda kutuliza mawazo, anayenda kutuliza mwili wake, kutokana na matukio ya kila siku Jambo ambalo ningependa kufanya sana pale kwenye bahari ni kuogelea. Ukiogelea pale kwenye maji ya chumvi basi unapata furaha na mwili wako unasisimuka. Unasikia ya kwamba misuli yako imetulia na iko mahali ambapo panafaa. Na mtu ambaye ningependa kusafiri naye sana ni rafiki wangu wa dhati kwa maana. Rafiki yangu ni mtu ambaye tumeshikiliana na tumekua na yeye katika dhiki na faraja. Ni mtu na ambaye amenisaidia wakati nina shida wakati ambao nilikuwa na hitaji usaidizi Kwa hivyo wakati ninasafiri kuenda pale kwenye likizo Ningependa tuweze kusafiri na yeye ili twende tukaburudike pamoja kwa mana tumesha kula dhiki kwa pamoja Kwa hivyo kwenye faraja tunafaa kua tukiwa pamoja Basi unahitaji kupumzika sana sana ama kutembea pia Lakini kupumzika ni jambo muhimu sana kwa mana unapupumzika mwili unatulia na viungo vya mwili vinaeza kutulia pia kwani vinakuwa vimechoka kutoka kazi na ambayo mtu anaifanya mchana. Kwa hivyo kupumzika ni jambo ambalo ni muhimu sana na bali kutembea pia ni muhimu kwa maana kuna kusaidia kuona mengi na kutembea mingi kama sisi wote tunavejua ni kutembea mingi ama kuhishi mingi basi unaweza kuona mingi. Kwa hivyo yote ni muhimu unafa upumzike na pia wafaa kutembea ili ujue mingi.

Naam, ninapenda kujaribu vyakula vipya sana. Chakula kipya ni chakula ambacho mtu hajewahi kukikula hapo awali na anataka kukijaribu kwa mara ya kwanza. Chakula ni kitu ambacho unachokikula ama unachokieka katika mwili wako kinaenda kina manufaa kwa mwili kwa vyungo vya mwili na kinaweza kuboresha afya ya mtu. Baas namininapo jaribu chakula kipya kwa mara ya kwanza ninahakikisha ya kwamba tumbo yangu mara ya kwanza haina kitu chochote ambacho kitaharibikia chakula hicho kipya ninapo kila. Namara kwa jambo la pili ni kuwa na hakikisha ya kwamba niko katika mandhari safi ya kwamba chakula kilichopiko ni chakula safi kabisa na kimepikwa kutumia vitu visafi Kwa maana unapokula chakula ambacho kimepikiwa katika chombo kichafu Basi hutaweza kupata marathi ya tumbo na utaweza kuugua na kuelekea pale hospitalini Basi unapojaribu chakula kipia ni vizuri sana unajua vyombo ambavyo vimetumika kuvipikia na njia ambayo vimetumika kupika chakula kile ili uweze kukua na ubora wa mwili ili uwe na lishebora kutokana na chakula hicho unapokikula. Kwa hivyo, ninapenda kujaribu vyakula vipya sana. Kwa maana vyakula vipya bado vinakupa onjo la tamaduni za watu wengine. Kwa maana chakula zingine zinapikwa kulingana na tamaduni za watu ama mahali watu wametoka. Kwa hivyo, unapojaribu chakula kipya katika tamaduni zingine. Unafua ufurahie, unafua kuwa mtu ambaye unaangalia na una kwa kwa makini sana Kwa maana chakula ni kitu ambacho ni muhimu sana na chakula ni kitu ambacho uki kichukua na ukikula chakula kibaya kinaweza kakuangamiza Kwa higo kujaribu vyakula vipya ni vyema lakini ingali mtu anafua kuwa anajua ya kwamba chakula si chakula tu chakula ni mpishi na chakula ni utamu wake.

Kulingana na mimi ninapenda kuongea kwa maana unapoongea kuongea ni jambo ambalo ni rahisi sana. Kwa maana kitu ambacho unachohitaji ukiongea ni mdomo tu na akili na nguvu ya kuongea. Bali kuandika kuna hitaji nguvu pale mkononi, kunahitaji kalamu na karatasi ili uweze kuandika chini. Kwa hivyo kuongea ni jambo ambalo ni rahisi sana bora mtu anajua kitu ambacho anachokizungumza Kitu ambacho anachokiongelea na mtu anafaa kuwa akiongea anaweza kudhibiti maneno yake anaweza kuongea maneno ambayo ni ya hekima na maneno ambayo yanasaidia katika jamii Bali mtu asiongee maneno ambayo ni ya kutusi ambayo ni ya chuki maneno ambayo ni ya kudhalilisha watu katika jamii bali mtu anafaa kuongea maneno ya hekima yenye busara, maneno ambayo yanachangia vizuri na ambayo yanasaidia katika jamii. Hili linaweza kutekelezwa kwa mujibu mmoja tu wa kuangalia maneno ambayo mtu anayanong'oneza ama maneno ambayo mtu anayazungumza. Kwa maana unapoongea pia unaeza kuwa na haraka ya matamshi na uweze kunena maneno mabaya kimakosa. Basi kuongea ni jambo nzuri sana lakini pia kuandika ni vizuri kwa maana kuandika inakupa kumbukumbu Unapoandika jambo unaweza regelea jambo lile wakati wowote na kulisoma ili kulikumbuka Kwa hivo kuandika pia kuna manufaa yake kama kuhifadhi mambo ambayo maarifa ambayo umeyapata Unapoandika mambo yako chini unakuwa na uhakika ya kwamba Unapoyaregelea wakati ujao ama wakati mwingine Basi maneno yako yatakuwa pale ama ujumbe wako utakuwa pale na utakuwa ujumbe ambao ni wa kufurahisha na ambao ni mzuri ambao uliandika na kuunakili vyema.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mnyama anayeitwa mbuzi. Mbuzi uki muangalia vizuri ni nyama ambaye ni mzuri sana na ni nyama ambaye ni mtifu kwa maana yeye hufuata kila agizo analopewa. Nyama ya mbuzi ni nyama ambayo inamanufa mengi sana katika mwili wa binadamu. Nyama hii ni naipenda zaidi kwa maana inatusaidia kutengeneza viyungo vya mwili na inatusaidia kukaza misuli katika mwili. Nyama ile inaweza kukaangwa, inaweza kuchemshwa na bado yaweza kuchomwa kwa moto. Nyama ni pendayo zaidi kabisa ni nyama ambayo imechomo kwa maana inakua imetiwa viungo ambayo vina utamu wakiasili, viungo ambayo ni vizuri, viungo ambayo vinapendeza. Kwa maana nyama hii ni lazima ipambwe kwa kuwa imezoea kukulika katika hafla ama katika sheree Bali si nyama tu ambayo imezoea kukuliwa katika chamcha ama kukula katika chajio chako ni chakula ambayo kinafaa kukuliwa katika hafla fulani Kwa hivyo nyama hii ni nyama ambayo ni nzuri inasaidia viungo viamwili bado ni tamu na inawaleta watu pamoja watu wanapokula nyama hii kwa pamoja wanakuwa na furaha ribo ribo wanaweza kuzungumza maneno kathalika wanaweza pia kusaidiana katika kufikiria mambo ambayo yanaweza kujenga uchumi Ama mambo ambayo ya najenga maisha Kwa hivyo nyama ni kitu muhimu sana na nyama hii ambuzi inapatikana katika vichinjio vyote ambavo viupo karibu na mtu Kwa hivyo nyama hii inapatikana kwa urahisi sana na ni nyama ambayo ni nzuri kabisa.

Tunda la kupendeza ama tunda ambalo nalipenda zaidi ni tunda ambalo linajulikana kama embe. Tunda hili linakuzwa pale shambani na mkulima kwa mti ambao unaituwa muembe. Tunda hili linaweza kuchunwa wakati limeiva ama bado likiwa lingali mbichi ili liweze kuekwa mahali ambapo litaweza kuivia. Tunda hili ni tunda ambalo lina manufaa mengi sana kwenye mwili wa binadamu. Basi linaweza kukuongeza madini ambayo yanahitajika katika mwili ama madini ambayo yanasaidia mwili kukua vyema. Tunda hili linapatikana kwenye duka zote ama linapatikana bado kwenye mashamba yetu. Kwa hivyo ni rahisi sana kuyapata matunda haya na ni matunda ambayo yanapatikana kwa bei nafuu Kwa hivyo tunda hili ni tunda ambalo unaweza kulipata kwa urahisi tena sana na ni tunda ambalo unafurahia pia unapokuwa ukila Kwa maana ni tunda ambalo lina manufaa kwenye mwili, ni tunda ambalo linapendeza, ni tunda ambalo linasaidia mwili katika kukua ama katika vitu vya kawaida ama katika mambo ya kawaida ambayo mwili inaufanya Kwa hivyo tunda hili ni tunda linalopendeza ni tunda ambalo linapatika na ni tunda tamu ni tunda la rangi ya manjano ndani na ni tunda ambalo linavutia sana sana likiwa tunda likiwa limeiva ni tunda tamu sana Bali ambayo wakati ambapo liko mbichi mbado ni tunda kali na linaweza kaleta ukali kwenye mdomo wako Kwa hivo unafaa kula tunda lile pindi linapoiva ili uweze kusikia vizuri na ili uweze kulikula kwa utaratibu.

Kazi ya nyumbani ambayo naichukia kabisa ni kazi ya kufua. Kazi ya kufua ni kazi ambayo ni kazi ya kuchosha sana. Kazi hii ya kufua, mtu hufua nguo wakati nguo zimevaliwa na zikawa chafu. Na hili hufanyika kwa kutumia karai katha na maji na sabuni ili uweze kungarisha nguo zile. Kazi hii inachosha mbona. Kazi hii inachosha kwa kuwa mtu anaitumia nguvu yake na wakati wake mwingi sana Ukizisafisha nguo zile, ukiweza kuzifua na ili ziwe safi Kwa hivyo kazi hiyo ni kazi ambayo inauchukua muda wako na inachukua wakati wako na inaitumia nguvu zako mwingi sana. Kwa hivyo kazi hii unahitaji kuwa makini sana unapokuwa unafanya. Ama wakati unapokuwa ukitaka kuifanya kazi hii Ifanye kazi kidogo kwa kidogo kwa kidogo baada ya kazi ingine kidogo. Kwa maana ukiifanya yote kwa pamoja, basi utaweza kuwa na uchovu mwingi sana wa mwili. Kazi hii naichukia kwa sababu nyingine ni kwa kuwa ni kazi ambayo haijulikani kama ni ya kazi ya mtoto wakike ama kazi wa mtoto wakiume, Kwa hivyo ni kazi ambayo bado haina watu ama haina watu kathaa ama watu ambao wanafaa kuifanya. Kwa hivyo ni kazi ambayo watu wanajifunza na ni kazi ambayo watu hawajaizoeya sana. Kazi hii badala ya kuifanya, mtu anafaa anapaswa kununua mashine ya kuzisafisha nguo ili kurahisisha kazi yake Kwa maana hii ni kazi ukiwa kwanza mtu ambaye uko kazini, unatoka kazini kisha unakuja kuyafua manguo, basi inakua ni kazi ambayo itakuchosha sana. Na mbinu rahisi ya kusaidia ama ya kutatua suluhisho hili, ni kutafuta mashine ya kufua ambayo itakusaidia kuzingarisha nguozile na kazi yako tu ni kuzichukua pale kutoka kwenye lile mashine na kuzianika mahali zinastahili kuanikwa.

Watu wengi sana hawapendi mabadiliko, huwa wanapenda hali ilivyo. Hivyo ili kushinda hilo, unahitaji silaha maalum. Jambo la kwanza ni badilisha mtazamo wako. Kabla ya kushambulia nje, lazima ushambulie ndani. Ona fursa, bali siyo hatari. Na badala ya kuona mabadiliko kama kero au shida, ona mabadiliko hayo kama fursa ya kujifunza kitu kipya au kuonyesha uwezo wako Kua mshambuliaji si msifiwa Toka nania ya kuongoza mabadiliko Sio kusubiri liende Jiandae na kusema mimi nitaanza Jambo la pili ni elewa kwa nini na kwa nini kuwa na uhakiki Yani usishambulie bila ramani fahamu lengo. Je, Lengo la mabadiliko ni nini? Ni teknolojia mpya? Ni mfumo mpya? Ni uongozi mpya? Fahamu pia faida. Kwa nini mabadiliko haya yanahitajika? Ikiwa utaelewa faida, itakuwa rahisi kuyapiga vita. Na jambo la tatu ni ondoka kwenye kizazi chamia, yani njia bora ya kushindwa katika mabadiliko ni kujaribu kufanya vitu kwa njia ya wakati wote ule ule. Jifunze ujuzi mpya, kama kazi inahitaji utumie kompyuta, jifunze programu hiyo haraka. Ikihitaji useme kingereza, jifunze, usisubiri kazi kukufundisha, shambulia masomo wewe mwenyewe. Lingine ni uweke uzoefu wa kale pamoja Ikiwa ulikuwa ukifanya kitu fulani kwa miaka mitano na sasa unaulizwa uache Uache bila huruma ujuzi wakale ukibaki unakuwa kizuizi na jambo lingine ni kuwa na kuwa mkawa wa haraka Yani shambulia mabadiliko kwa kasi anza sasa usisubiri siku ingine Ikiwa amri imetolewa anza kuitumia leo na jambo lingine ni ujaribu, potea na urudi. Usiogope kufanya makosa wakati wa mabadiliko. Jaribu njia mpya, ikishindwa jaribu nyingine hiyo ndiyo njia ya kushambulia changamoto na njia ingine ni wasiliana vizuri mabadiliko hufanya kila mtu awe pekeake uliza maswali, kukakimia ni kushindwa uliza kinachoendelea, uliza kile kinacho tarajiwa kwako toa maoni pia Ikiwa unaona njia bora ya kufanya mabadiliko hayo sema, ushambuliaji hajihifadhii mawazo na jambo lingine ni tengeneza mfumo wa kazi mabadiliko husababisha mchanganyiko na hofu ili kushambuliwa ukiwa na amani Unafa upange ratiba yako mpya unda utaratibu mpia wa kufanya kazi Unaolingana na mabadiliko hayo Hili hutuo akili ya utulivu na kufanya uone kama unadhibiti ama unadhibiti mambo onyesha nguvu pia na moyo katika vita vya kushambulia mabadiliko Utapata jeraha Kwa hivyo subiri kuumia kunaweza kuwa na makosa mwonekano mbaya au msimamo mzito wa wenzako Usikate tamaa Kunyooka na kuendelea kusonga mbele ndio siri ya kushinda.

Ukumbu ambayo ninayo ya kutoka utotoni na ambayo ni kumbukumbu nzuri ni siku ambayo niliweza kuhudhuria kuona wanyamapori siku ya kwanza katika mbuga la wanyama. Siku hii ilikuwa siku ya kufana sana niliamka alfajiri na mapema kabla kikwara wa kuanza kuwika na nikaweza kuoga kwa maji vugu vugu ambayo yalinisaidia kuuchangamsha mwili wangu. Baada ya hayo nilikunywa chai ya mkandaa na kukula mahamri yaliyokuwa matamu kabisa na baada ya hayo niliweza kujitayarisha na kuzivalia nguo zangu ambazo zilikuwa mpya na nikaweza kuandamana moja kwa moja na mzazi wangu wa kiume mpaka pale kwenye mbuga ya wanyama. Pale napo tuliweza kuwaona wanyama wa aina tofauti kama vile simba, chui, dama, ndovu. Kuna wanyama wengine pia kama mamba ambao tutipatana ama tuliwaona pale kwenye maji. Na wanyama hawa ni wanyama ambao wanavutia kweli kweli. Wanyama hawa wanawaleta watu pamoja, wanawaleta watalii pamoja. Siku hiyo ilinifurahisha kwa kuwa niliweza pia kupigwa picha pamoja na wanyama wengine nikiwazuru wale wanyama, wanyama ambao walikaa wakipendeza, ambao wanakaa kwa makundi, wanyama ambao pia wana heshima, wanakuwa wanyama ambao ni wazuri ama wanao potazama wanapokaa kwa ambao ni wanyama ambao wanapendeza kweli kweli. Kwa hivyo siku hiyo ni siku ambayo sitawahisahau nikiwa mtoto kwa maana ni siku ambayo iliniwezesha kuwaona wanyama na ilikuwa siku yangu ya kwanza kuwaona wanyama wale kwa hivyo ilikuwa siku ya kufana zaidi.

Kulingana na mimi, mimi na upendelea mwanga wakati. Mwanga huu wakati ni mwanga ambao si mkali sana. Ni mwanga ambao mtu anaweza kuona lakini hawoni vizuri zaidi. Bali mtu anaweza kuona vyema. Kwa hivyo mwanga huu na upendelea kwa maana ni mwanga ambao hauchoshi macho. Ni mwanga ambao hauchoshi mwili. Kwa maana mwanga mwingi pia huchosha mwili, huwezesha mwili kutumia madini mengi sana, mtu anapokuwa akitembea ama mtu anapokuwa akifanya shugli zake za kisiku Kwa hivyo mwanga wakati ni mwanga ambao hauchoshi, ni mwanga ambao unasaidia mwili pia kufunguka Kwa maana hamuna joto mingi, hamuna mwanga mwingi Kwa hivyo mwanga huu wakati ni mwanga ambao unasaidia wakati mwingi na wakati mtu anapokuwa katika shugli zake za kisiku Kwa hivyo mwanga huu ni mwanga mzuri sana na mwanga ambao ninge upendelea kila mtu ama ninge ushauri kila mtu au pende.

Ndiyo, ninapenda kucheza na watoto sana. Watoto ni viumbe ambavyo ni viajabu sana. Unapokuwa ukicheza na watoto kuna mambo ambayo unafaa uzingatie. Kwanza ni umri wawo. Umri wa watoto wale ni kitu cha muhimu sana ili uweze kujua ni mchezo upi ambayo utaweza kucheza nao. Kwa maana kuna mchezo ambayo imedhidi ama imezidi umuri fulani mchezo ambayo siya kiwango fulani cha miaka Kwa hivyo jambo la kwanza unafaa uzingatie ni miaka ya watoto wale Ndiyo napenda kucheza na watoto lakini mchezo huu unawafaa Hilo ni swali ambalo mtu anafaa ajiulize Bakabla ya kwanza kucheza na wale watoto Jambo la pili ni kwamba unafaa ujue ya kwamba wale ni watoto Kwa hivyo unafua kuwaungelesha kwa heshima na kwa luha ambayo ni ya heshima Luha ambayo inawasaidia watoto kukua ama inayo wafanya watoto Wajue ya kwamba kuna kiwango ambacho umekifikia ama wewe unamiaka fulani ambayo ni ya kuheshimika Kuchiza na watoto pia ni jambo mzuri kumana watoto hua wachangamfu sana na hua watu wenye furaha kabisa Watoto ni watu ambao wenye roho nzuri sana Kwani unapokuwa ukicheza na wao wanaweza kufurahia pamoja nao Hawa kudangani na ni watu ambao wanaongia ukweli ambavyo mambo ya pokatika maisha yao Kwa hivyo kucheza na watoto ni jambo muhimu sana ni jambo nzuri sana Lakini pia kuna kanuni ambazo mtu anafazingatie Kabla ya kucheza na wao ili usiweze kuwakasirisha ama usiweze kuwaumiza ama usiweze basi kuambia mambo ambayo hawafai kusikia ama mambo ambayo ya mewazidia umri. Kwa hivyo kucheza na watoto ni jambu nzuri sana ilhali unafua uzingatie kanuni hizo ama sheria hizo ili uweze kucheza nao vizuri.

Mara nyingi asubuhi, mimi hupenda kukunywa chai na kuyala maandazi. Hii ni kwa sababu ipi?, maziwa ni kitu ambacho kinasaidia sana katika mwili na chai inatengenezwa kwa maziwa na majani chai. Kwa hivyo, unapokunywa maziwa, maziwa kama nilivyosema hapo awali, maziwa yana manufaa mingi sana katika mwili wa binadamu. Maziwa jambo la kwanza yanaongeza nguvu, maziwa yanaongeza nguvu kwenye misuli yako, kwa hivyo unapata ya kwamba una nguvu nyingi zaidi kuliko nguvu uliokua nayo pale awali. Maandazi pia yanasaidia ama mahamri yale yanasaidia kueka tumbo katika hali inayostahili. Mtu hatahisi njaa kwa maana mahamri yamepikwa kwa viungo ambavyo vinasaidia kushikilia tumbo na viungo ambavyo ni vitamu zaidi. Kwa hivyo asubuhi mimi sana sana hupenda kunywa chai na kuyala maandazi na kuyala pia matunda ili kwa maana matunda ni jambo nzuri ama ni vitu nzuri sana katika maisha ya mwanadamu pia. Kwa hivyo unapokula matunda asubuhi baada ya kunywa chai basi hapo unaweza kufunga lile peji na kuanza siku yako vyema.

Jambo la kwanza ni kuhakikisha una mawasiliano yasioweza kuvunjika mawasiliano ndiyo damu ya timu yako wazi na kwa mara kwa mara Usisubiri kuwa shida ama usisubiri shida ianze ndio uwanze kuongea Panga marudio za kila siku au kila wiki ili kujenga mwonekano wa kazi Chagua chombo sahihi cha kazi Usitumie barua pepe kwa jambo la haraka, tumia whatsappu kwa majibu ya haraka na video calli ambazo zinasaidia majadiliano mazito au yanaohitaji mwonekano wa uso. Pia unafao kuelezea wazi, usiwaachie wenzako kufikiri unachotaka. Andika maelekezo kwa urahisi na uliza kama wameelewa kabla ya kuendelea. Jambo la pili ni tumia teknolojia kama daraja. Tumia programu kama vile trelo asana au jira. Hizi husaidia kwa mtu ama kila mtu kuona kazi anayoifanya inahitaji kumalizika lini na ni nani anayefanya nini. Pia jambo la tatu ni uheshimu muda na tofauti za saati. Timu ya mbali inaweza kuwa katika nchi au mji tofauti. Hakikisha wenzako wanajua saa unajiunga kazini na saa unapotoka usingizini. Panga mikutano kwa busara. Usiitishe mkutano wa muenza wako wakati wa usingizi. Panga saa zinazofaa wengi. Kua mukao wa haraka. Ikiwa unatuma ujumbe usiku na wenzako wako nje usitarajie jibu mara moja. Lakini wakati wa masaa yako ya kazi yama masaa yao ya kazi, jiribu kujibu haraka ili kazi isikwame jambo lingine ni anza na matokeo, siyo masaa. Katika kazi ya mbali, huwezi kuona mtu amekaa meza saa ngapi. Shikilia mtu kwa kazi aliomaliza, sio kwa kile anachotumia masaa yake mbele ya kompyuta. Ikiwa amemaliza kazi vizuri na mapema, hilo ni jabu nzuri. Jambo lingine ni kila kitu kinafaa kuandikwa. Ukiandika, umekua umejieleza. Kwa hivyo katika ofisi ya kawaida, unaweza kumuuliza rafiki yako kitu chumbani. Katika timu ya mbali, lazima kila mtu, kila maamuzi, mkutano na maelekezo yawe yameandikwa. Hili husaidia mteule mpya kujua kilichotokea au ukisahau. Jambo jingine ni ujenge uhusiana wa kibinadamu. Sifanye kazi tu kama roboti, pumzika kidogo, wakati wa mikutano, pumzika dakika tano za mwanzo kuulizia habari za jioni, ulifanya nini wikendi, na pia wakati mwingine, washa kamera na muweze kuonana kwa uso, kama mkutano unaitaji kuonana. Basi ina jambo la mwisho ni uaminifu Meneja au mwenza wako anapaswa kuamini kuwa unafanya kazi hata bila yeye kukuangalia kama wote mtashikana na uaminifu basi mnavutana na kazi inaendelea vizuri.

Lugha ambayo ningependa kujifunza kwa kabisa ni lugha ya kifaransa lugha hii huongewa ama hutumika katika nchi mbalimbali kama lugha yao ya kaifa na lugha hii ni lugha ambayo ni nzuri sana ambayo naitambua na ambayo naifahamu na ni lugha ambayo ni nzuri kabisa lugha hii inaweza kuongelewa na watu kadhalika inaweza kuongelewa na mtu wa umri wowote Kwa maana ni lugha ambayo ni rahisi kuijua na ni lugha ambayo inaweza kuelezwa kwa umakini na mtu anaweza kuielewa kwa haraka lugha hii basi ni nzuri mbona ni nzuri kwa kuwa haitambui umri na ni lugha ambayo inapendeza hata unaposikiza watu wakizungumza kwa lugha hiyo Basi unasikia ya kwamba ni lugha ambayo inapendeza, ni lugha ambayo inakaa vizuri, ni lugha ambayo inasaidia masikio, yaani ni lugha ambayo inatuliza mawazo. Kwa hivyo ni lugha ambayo ningependa sana kujifunza kwa kuwa ina mambo mengi sana na pia inamanufaa mengi sana kwa maana katika kampuni za kimataifa nyingi. Zinahitaji mtu aweze kuijua luga hiyo ama lugha zaidi ya tatu ili aweze kuzungumza na watu ama wafanya biashara ama wenzako katika kampuni lile. Kwa hivyo mtu anafaa kujifunza lugha zaidi ya lugha ambayo anaijua ya mama na lugha yao ya kitaifa na kwa hivyo mimi lugha ambayo ningependa sana kujifunza ni lugha ya kifaransa ili niweze kujua mambo mengi zaidi na ili niweze kuongea na watu tofauti tafauti ninapo tembelea nchi tofauti na ili niweze kutangamana na watu kwa urahisi bila wasiwasi wowote.

Pesa zinaweza zikahifadhiwa katika ama kwenye maeneo kadhaa. Na eneo la kwanza ama mimi jinsi na ambavyo mimi huhifadhi pesa. Kitu cha kwanza ni kutumia benki. Basi inaweza kuekeza pesa zangu kwenye benki na zinaweza kuzaa kwa taslimu asilimia mbili. Na basi ninaweza kuzalisha pesa zangu pale ninapoziekeza kwenye benki. Kwa hivo jambo la kwanza ama mahali pa kwanza ambapo ninazihifadhi pesa zangu ni kwenye benki, mahali pa pili ni kwenye simu ya rununu, mbona. Mara mingi tunajipata ya kwamba tunahitaji kuzitumia pesa mahali popote ama mahali ambapo pesa inahitajika na hauna pesa kwa karibu. Kwa hivyo kuwa na pesa pale kwenye simu yako ya rununu ni vizuri sana ili unaweza kuzitumia ama ili unaweza kuzituma kwenye matumizi yako ya kila siku Basi unapokuwa umewekeza pesa kwenye rununu yako ni vizuri uweze kudhibiti matumizi ya pesa zako ili usiweze kuzitumia pesa vibaya na ndio maana ama ndiposa ninaweza kumshauri mtu anapo tafuta mahali pa kuhifadhi pesa aweze kuhizifadhi kwenye benki kwa maana kwenye benki huwezi zitoatoa pesa wakati ovyo ovyo bali kuna wakati na ambao ume umeandikiwa kwamba wakati unaifikiana wakati huo basi pesa zako waweza kuzipata kwa hivyo mimi nahifadhi pesa zangu kwenye maeneo tofauti kama vile benki na pia kwenye simu yangu ya rununu na pesa ambazo ninazihifadhi kwenye simu ya rununu sio pesa mingi ilhali ni pesa ambazo nitaweza kuzitumia kwenye matumizi yangu ya kila siku kama vile kuabiri gari kulipa nauli ama vile basi kununua chakula cha mchana ama chajio kwa hivyo pesa mingi mimi huzihifadhi kwenye benki lakini pesa zingine pia mimi huzihifadhi kwenye simu yangu ya rununu.